Ninapopaswa kujifunza programu mpya, mimi huanza kwa kuelewa programu hiyo inatumika kufanya nini na kazi ninayotaka kufanya nayo. Kisha naangalia maelekezo ya msingi. Namuuliza mtu mwenye uzoefu na programu hiyo kama vile mwalimu, mfanyakazi mwenzangu au rafiki. Pia naweza kutumia video za YouTube na maelekezo yaliyo kwenye programu yenyewe. Inatagemea ugumu wa programu. Kwa programu rahisi naweza kuelewa misingi ndani ya siku chache hadi wiki moja. Programu ngumu inaweza kuchukua wiki kadhaa au miezi. Huku nikiendelea kufanya mazoezi. Baada ya kujifunza misingi, nafanya kazi ndogo ndogo kwa kutumia programu hiyo ili kuongeza uwelewa na kuzoea kuitumia.